Unaweka nenosiri salama vipi? Kuweka nenosiri salama ni jambo la msingi sana katika dunia ya leo ya kidigitali. Nenosiri ni kama ufunguo wa nyumba yako ya mtandaoni, baruapepe, akaunti za benki, mitandao ya kijami na hata mifumo ya masomo au kazi. Ukiweka nenosiri dhaifu ni sawa na kuwacha mlango wazi. Haya ni maelezo ya kina unayoweza kusoma kwa takribani dakika tano. Kwanza kabisa, nenosiri salama linapasa kuwa refu. Kadri nenosiri linavyo kuwa refu, ndivyo linavyo kuwa gumu kuvunjwa. Inashauri liwe na angalau herufi kumi na mbili hadi kumi na sita. Watu wengi hufanya makosa kwa kutumia maneno mafupi kama moja mbili tatu ine tano sita. Au tarehe ya kuzaliwa kama mimi mara kathaa. Maneno haya ni rahisi sana kwa wavamizi kuya bashiri kwa kutumia programu maalumu. Pili changanya aina tofauti za alama. Nenosiri nzuri linapasa kuwa ni herufi kubwa a hadi z herufi ndogo namba moja hadi tisa na alama maalum. Mfano wa nenosiri dhaifu ni purity one, two, three. Lakini nenosiri lenye nguvu linaweza kuwa p, u, r, saba. Mchanganyiko huwa hufanya iwe vigumu kwa mashine au mtu kulivunja. Tatu, epuka taarifa zako binafsi. Usitumie jina lako, jina la mpenzi wako, jina la shule au majina ya watoto. Vile vile epuka kutumia maneno yanayo patikana kwa urahisi kwenye mitandao ya kijami. Watu wengi huvamiwa si kwa sababu ya bahati mbaya, bali kwa sababu walitumia tarifa zinazojulikana kwa wengine. Nne, tumia nenosiri tofauti kwa kila akaunti. Hili ni kosa kubwa linalofanywa na watu wengi. Kutumia nenosiri moja kwa kila kitu. Ukivamiwa kwenye akaunti moja, basi akaunti zako zote ziko hatarini. Nibora kuwa na nenosiri tofauti kwa baruapepe, benki, mitandao ya kijami na mifumo ya masomo au kazi. Tano, tumia kwa alama za dukuduku, passphrase, badala ya neno, moja. Hiyo ni sentensi fupi ambayo ni rahisi kukumbuka, lakini ngumu kubashiri. Mfano, ninakunywa chai, sita asubui, alama ya mshangao, hii ni ndefu, ina alama tafauti na ni rahisi kwa wewe kuikumbuka, lakini si kwa mdukizi. Sita badilisha nenosiri mara kwa mara hasa kwa akaunti muhimu kama baruapepe au benki. Ingawa si lazima kubadilisha kila wiki. Kubadilisha kila miezi michache ni hatua nzuri ya usalamu hasa kama unahisi akaunti yako imewahikua hatarini. Naweza sema vutu mingi sana lakini. Acha ni tamatie hapo kwa kusema mwisho kuwa makini na ulaghai wa mtandaoni. Usibofye vilinki zinazo eleweka au kuingiza nenosiri lako kwenye tovuti zisizo sa rasmi. Asante.

Jukumu gani unalopenda zaidi kazini? Jukumu ninalolipenda zaidi kazini ni jukumu la kutatua matatizo na kusaidia wengine kufanikiwa. Hili si jukumu linalofungwa kwenye chenye kimoja tu bali ni mtazamo wa kazi. Kuna mtu anayechanganua hali, anaelewa changamoto na anatoa suluhisho lenye maana. Nitaeleza kwa kina, kwa mtiririko unaoweza kwa dakika hii. Kwanza kutatua matatizo kunanipa hisia ya kusudi. Kila kazi inachanga moto zake. Mifumo inayokata kufanya kazi. Mipango isiyoenda kama ilivyopangwa au watu wanaokoma kifikra. Inapokuwa sehemu ya mchakato wa kubaini tatizo kulivunja katika vipande vinavyoeleweka na kisha kupata suluhisho kazi inapata maana zaidi. Sifanyi tu kwa ajili ya kumaliza majukumu, bali kwa ajili ya kuboresha hali. Pili, jukumu hili linalohitaji kusikiliza kwa makini. Mara nyingi, tatizo haliko wazi, liko kwenye maelezo madogo, uzoefu wa mtu, au mazingira yanayomzunguka. Kumsikiliza mwenzako bila kumkatiza, kuelewa anachopitia na kuuliza maswali sahihi ni sehemu muhimu ya suluhisho. Hapo ndipo kazi inapokua ya kibinadamu zaidi, si namba au taratibu peke bali watu na mahitaji yao. Tatu, napenda jukumu hili kwa sababu linahusisha kujifunza kila wakati. Kila tatizo jipya huwa na somo jipya. Unajifunza teknolojia mpya, mbinu bora au hata namna tofauti ya kufikiri. Hii hunifanya nisiwe mvivu kifikra. Kazi inabaki kuwa changamoto chanya badala ya kuwa ya kurudia rudia Kadri ninavyojifunza ndivyo ninavyo kuwa bora zaidi katika kusaidia wengine Nne, kuna furaha ya kuona matokeo Unaposaidia kutatua tatizo unaona mabadiliko ya moja kwa moja mradi unaendelea, mteja anaridhika au mfanyakazi mwenzako anapata kujiamini hisia hiyo ya tumefanikiwa, hujenga morali na huimarisha mshikano kazini. Inakukumbusha kuwa mchango wako unaathari halisi. Tano, jukumu hili linahitaji uwajibikaji na uaminifu. Unapojitokeza katika mtatuzi wa matatizo. Watu wanakuamini, wanajua hutokimbia changamoto. Bali unakabiliana nazo kwa busara. Hii hujenga heshima kazini na kukuza uongozi hata bila cheo rasmi. Uongozi wa kweli mara nyingi huanza na uwezo wa kusaidia wenzako. Hata hivyo, jukumu hili linachanga moto zake. Wakati mwingine matatizo hayana suluhisho la haraka. Wakati mwingine unakosea au suluhisho halifanyi kazi kama ulivyotarajia. Lakini hata hapo kuna somo la uvumilivu na unyenyekevu. Unajifunza kukubali makosa, kurekebisha mwelekeo na kuendelea mbele. Huo ni ukuaji wa kitaaluma na kibinafsi. Kwa ujumla, jukumu ninalolipenda zaidi kazini ni lile linalo niruhusu kutumia akili, moyo na maadili yangu kwa pamoja. Kutatua matatizo na kusaidia wengine kufanya kazi isiwe mzigo, bali iwe njia ya kuchangia maendeleo ya pamoja. Ni jukumu linalonipa changamoto, kunijenga na kunikumbusha kila siku kwa nini kazi inayofanya ni ya muhimu.

Unangoja barua pepe mara ngapi kwa siku? Kwa sahii, mimi ni mwanafunzi. Lakini, ningekuwa mfanyakazi wa kawaida, ningesema siangalii barua pepe kila dakika. Bali, ninaifanya kwa mpangilio maalum, unaolinda umakini na tija. Swali, la kuangalia barua pepe mara ngapi kwa siku, linaonekana dogo. Lakini kwa kweli linaathiri sana namna mtu anavyo fanyakazi, anavyo panga muda na hata afya ya akili. Haya ni meelezo ya kina nitakayo kuambia kuhusu kuhusu barua pepe. Kwanza ni muhimu kuelewa kuwa barua pepe si dharula zote. Watu wengi wamejenga tabia ya kuangalia barua pepe kila ujumbe unapoingia. Simu ikilia kazi inasimama hii husababisha kukatiza kwa umakini mara kwa mara. Tafiti zinaonyesha kuwa mtu anapokatizwa huchukua muda kurejea katika kiwango cha awali cha umakini. Kwa hiyo, kuangalia barua pepe mara nyingi kupita kiasi hupunguza ufanisi badala ya kuuongeza. Kwa mtazamo wa busara, ningechagua kuangalia barua pepe mara tatu hadi tano kwa siku. Mfano asubuhi mapema kupanga siku katikati ya siku kufuatilia majibu muhimu na jioni kabla ya kumaliza kazi. Njia hii inaniruhusu kujibu ujumbe muhimu bila kuruhusu barua pepe zitawale siku yangu yote. Asubuhi kuangalia barua pepe husaidia kupanga vipaumbele. Unaona ni kazi zipi. Zinazohitaji uangalia kwa haraka na zipi zinaweza kusubiri. Na ni zipi zinahitaji majibu ya kina. Lakini hapa kuna nidhamu muhimu. Si kila barua pepe lazima ijibiwe papo hapo. Nyingine zinaitaji kusomwa kupangiwa muda na kujibiwa baadae kwa utulivu. Katikati ya siku, kuangalia tena barua pepe ni muhimu kwa mawasiliano endelevu. Huenda kuna mrejesho kutoka kwa wenzako, mteja au msimamizi unaohitaji hatua fulani. Hapa pia, lengo si kukaa kwenye inboxi kwa muda mrefu bali kuchunja. Ipi ni ya haraka ipi siyo. Nidhamu hii inalinda muda wa kufanya kazi kuu Mwisho wa siku kuangalia barua pepe kabla ya kumaliza kazi husaidia kufunga siku vizuri. Unajua umeacha nini, nini kinaendelea kesho na kama kuna ujumbe unaohitaji jibu la haraka kabla ya kuondoka. Hii husaidia akili kupumzika kwa sababu huendi nyumbani ukiwa na mashaka ya labda kuna barua pepe muhimu nilikosa. Hata hivyo kuna mazingira ambayo kuangalia barua pepe mara kwa mara nyingi ni lazima. Kama kazi yako inahusiana huduma kwa wateja dharura au ufuatiliaji wa mifumo basi kuangalia mara nyingi ni sehemu ya wajibu. Lakini hata hivyo, kuna njia ya kusaidia katika kutumia vichujio kuweka alama barua pepe muhimu au kugawa majukumu ndani ya timu. Kwa jumla, kuangalia barua pepe si suala la idadi tu ya mara bali ni nidhamu ya matumizi. Kuangalia mara chache kwa makusudi ni bora kuliko kuangalia mara nyingi bila mpangilio. Njia hii, huongeza tija, hupunguza msongo na husaidia kufanya kazi kwa umakini na utulivu. Huo ndio usawa unaofanya barua pepe iwe chombo cha msaada si chanzo cha usumbufu. Aya natumaini nimejibu swali.

Mchazaji gani wa michezo unapenda? Mchezaji wa michezo ninayompenda zaidi ni Eliud Kipchoge, mwanariadha wa mbio, ndefu kutoka Kenya. Si kwa sababu tu ya medali au rekodi alizoweka, bali kwa sababu ya maadili, nidhamu na falsafa ya maisha anayowakilisha. Haya ni mawazo ya kina. Inayoweza kukuambia kwa takribani tuseme dakika nne Kwanza Eliud Kipchoge ni mfano halisi wa nidhamu ya hali ya juu Mafanikio yake hayakuwa kwa bahati yamejengwa juu ya mazoezi ya kila siku ratiba thabiti na kujitolea kwa kiwango cha juu sana anafanya mambo madogo kwa usahihi mkubwa kuamka mapema, kufanya mazoezi bila kelele, kula kwa nidhamu na kupumzika kwa mpangilio. Hili linatufundisha kuwa ubora hauhitaji makeke, unahitaji uthabiti. Pili ananivutia kwa unyenyekevu wake. Licha ya kuwa mmoja wa wanariadha wakubwa zaidi duniani. Kipchoge anaishi maisha ya kawaida. Ana heshimu wenzake na huongea kwa utulivu, hana majivuno, hana kauli za dharau na hatumi ushindi wake kuwashusha wengine. Katika dunia michezo iliojaa majigamba, unyenyekevu wake ni somo kubwa kuwa bora hakumanishi kujiona juu ya wengine. Tatu. Falsafa yake maarufu ya. No human is limited. Ina uzito mkubwa zaidi ya michezo. Kauli hii haimanishi tu kukimbia haraka au kushinda mbio bali kuamini kuwa binadamu ana uwezo mkubwa kuliko alivyojipa mwenyewe mipaka. Kauli hii inahusu masomo, kazi, uongozi na maisha kwa ujumla. Inatukumbusha kuwa mara nyingi kikwazo kikubwa si mwili bali akili. Nne, kipchoge anaonyesha umuhimu wa kazi ya timu, hata katika mchezo unao onekana kuwa wa mtu mmoja, anawaheshimu wakufuzi wake, wenzake, wa mazoezi na watu wanaomzunguka. Anajua kuwa mafanikio yake yanajengwa kwa mchango wa wengi. Hili ni somo muhimu. Hata ukiwa na kipaji kubwa kiasi gani huwezi kufanikiwa peke yako. Tano, ananivutia kwa utulivu wake chini ya shinikizo. Mbio mbio za kukimbia si rahisi ni vita vya akili na mwili kwa zaidi ya dakika mbili. Lakini kipchoge anakimbia kwa utulivu bila haraka ya kihisia, akiheshimu mpango wake hadi mwisho. Hii inatufundisha kuwa katika maisha si kila changamoto inahitaji papara, wakati mwingine unahitaji subira, mpangilio na kujiamini. Zaidi ya hayo, mchango wake kwa heshima ya Kenya, duniani hauwezi kupuuzwa. Ameifanya Kenya ijulikane si tu kama nchi ya wanariadha hodari, bali kama taifa la watu wenye bidii, nidhamu na maadili ya kazi. Amekua balozi mzuri kwa vijana, akionyesha kuwa mafanikio ya kweli yana ambatana na tabia njema. Ni kweli kwamba kuna wachezaji wengi wakubwa duniani katika soka, mpira wa kikapu au tenisi. Lekini kipchoge anasimama tofauti kwa sababu anawakilisha maisha yenye maana. Si ushindi pekee. Anathibitisha kuwa michezo inakua. Inaweza kuwa chombo cha kujenga tabia kuhamasisha jamii na kubadilisha namna watu wanavyojiona. Kwa jumla ninampenda Eliud kipchoge kwa sababu si itu mchezaji wa michezo, bali ni mwalimu wa maisha kupitia vitendo. Ananikumusha kuwa mafanikio ya kweli yanatoka na nidhamu, unyenyekevu, uvumilivu, na imani kwamba binadamu anaweza kufanya makubwa kuliko alivyodhani. Hilo ndilo somo ku linalomfanya, awe mchezaji ninaye mpenda zaidi. Haya.

Unajenga mahusiano vipi na wafanya kazi wengine? Kujenga mahusiano mazuri na wafanya kazi wengine ni moja ya mambo muhimu sana kazini kwa sababu kazi nyingi hufanyika kwa ushirikiano. Mahusiano bora huongeza ufanisi, hupunguza migogoro na hufanya mazingira ya kazi yawe ya heshima na faraja. Kwanza kabisa, msingi wa mahusiano mazuri ni mawasiliano ya wazi na ya heshima. Ninajitahidi kuwasikiliza wenzangu kwa makini kabla sijajibu, kusikiliza kunawafanya watu wajisikie kuthaminiwa. Hata pale ninapo tofautiana na maoni ya mtu nahakikisha natoa mtazamo wangu kwa lugha ya heshima bila kubeza au kutharao. Mawasiliano mazuri hupunguza migongano isiyo ya lazima. Pili kuaminika ni nguzo muhimu. Wafanya kazi wengine wanahitaji kujua kuwa wakinipa jukumu nitalitekeleza kwa wakati na kwa ubora. Ninapokosea nakubali makosa na kuchukua hatua ya kurekebisha. Tabia hii hujenga imani na bila imani mahusiano ya kikazi hayawezi kudumu. Tatu, ninajenga mahusiano kwa kushirikiana na kusaidiana. Kazini si kila mtu ana siku nzuri kila wakati. Nikiwaona wenzangu wanapambana na kazi au msongo wa mawazo. Nikisaidia pale ninapoweza huimarisha mshikano. Hata msaada mdogo, kama kushiriki wazo au kuwaelekeza njia, wanaweza kuleta tofauti kubwa katika mahusiano. Nne naheshimu tofauti za watu. Wafanya kazi hutoka katika malezi, tamaduni na mitazamo tofauti. Badala ya kuona tofauti hizi kama kikwazo naziona kama nguvu. Kila mtu anakitu cha kipekee cha kuleta mezani. Heshima hii husaidia kuunda mazingira, jumuishi, ambapo kila mtu anajisikia salama kuchangia. Tano, natoa mrejesho kwa njia chanya. Ninapo pongeza kazi nzuri, nafanya hivyo kwa dhati na wazi. Ninapo hitaji kutoa mrejesho wa kurekebisha, nafanya hivyo kwa faraha, na kwa lengo la kujenga si kuumiza. Njia, unayotoa mrejesho inaweza kujenga au kuvunja mahusiano. Sita ninathamini uwazi na uaminifu. Kama nina changamoto au nashindwa kutimiza jambo kwa wakati, nawasiliana mapema badala ya kukaa kimya. Hii kusaidia kuepusha msongo na lawama zisizo za lazima. Watu wengi wanathamini ukweli kuliko visingizio. Saba, ninajenga mahusiano pia nje ya majukumu rasmi, mazungumzo mafupi ya kirafiki, kushiriki vicheko au kure, kusherehekea mafanikio madogo huimarisha uhusiano wa kibinadamu. Hii haimanishi kuvuka mipaka ya kitaaluma bali kuonyesha ubinadamu. Mwisho, ninaamini mahusiano mazuri katika kazi yanahitaji uvumilivu wa muda. Si kila mtu atakuelewa mara moja na si kila uhusiano utakua rahisi. Lakini kwa kuendelea kuonyesha heshima, uaminifu na nia njema, mahusiano mengi hukua polepole na kuwa imara. Kwa jumla, najenga mahusiano na wafanya kazi wengine kwa kuunganisha mawasiliano mazuri, uaminifu, heshima na ushirikiano. Mahusiano haya yanasaidia tu kazi, hayasaidii tu kazi kufanyika vizuri, bali pia hufanya kazi iwe sehemu yenye maana na furaha zaidi ya maisha ya kila siku. Huo ndiyo mtazamo wangu ama hivyo ndio najenga uhusiano wangu na wafanya kazi wengine.

Zana gani ya za dijiti unatumia kila siku? Zana za kidijiti ninazotumia kila siku ni zile zinazosaidia mawasiliano, upangaji wa kazi, kujifunza na usalama wa taarifa. Katika dunia ya leo, zana hizi zimekua kama miundo mbinu ya maisha ya kila siku. Haya ndo maelezo yangu. Kwanza zana muhimu zaidi ni simu janja, hi ndio lango kuu la zana nyingine zote. Kupitia simu ni nafanya mawasiliano na pata taarifa na panga ratiba na kushugulikia kazi nyingi kwa wakati mmoja. Simu janja si kifaa tu ni kituo cha usimamizi wa shuguli za kila siku. Pili, ninatumia barua pepe kila siku kwa mawasiliano rasmi. Barua pepe ni muhimu kwa kazi, masomo na mawasiliano yanayohitajika kumbu kumbu. Inaniruhusu kupokea maelekezo, kutuma ripoti na kufuatilia mawasiliano kwa mpangilio. Tofauti na ujumbe wa kawaida, barua pepe huweka mambo katika muktatha wa kitaaluma. Tatu programu za mawasiliano ya haraka kama whatsappu telegramu ni sehemu ya matumizi ya kila siku hizi hunisaidia kuwasiliana kwa haraka na wenzangu familia au vikundi vya kazi pia hutumika kushiriki faili picha au taarifa kwa urahisi Nne, ninategemea zana za kupanga kazi na mda. Kalenda ya kidijitali hunisaidia kupanga mikutano, kukumbuka tarehe muhimu na kusimamia mda wangu vizuri. Vile vile, programu za orodha ya kazi hunisaidia kugawa majukumu na kufuatilia maendeleo. Tano, kwa kujifunza na kupata maarifa, ninatumia indzini za utafutaji na majukwaa ya ta maarifa. Hapa ndipo napata majibu ya maswali. Maelezo ya kina na nyezo za kujifunza. Zana hizi hupanua uwezo wa kujifunza kwa kasi na kwa upana. Sita, zana za kuhifadhi taarifa mtandaoni ni muhimu sana. Huhifadhi nyaraka, picha na faili muhimu kwa usalama na hurahisisha kuzifikia popote. Pia hulinda dhidhi ya kupoteza taarifa endapo kifaa kitapata tatizo. Saba, ninatumia zana za usalama wa kidigitali kama uthibitisho wa hatua mbili na wasimamizi wa nywila. Hizi hunisaidia kulinda akaunti zangu na taarifa binafsi dhidhi ya uvamizi nane kwa upande wa fedha programu za malipo ya kidijitali ni sehemu ya matumizi ya kila siku hurahisisha malipo huifadhi kumbu kumbu za miamala na hupunguza haja ya kubeba fedha taslimu Mwisho, ninajaribu kutumia zana hizi kwa nidhamu na lengo, si kwa mazoea tu. Teknolojia inapaswa kunisaidia kuwa bora, si kunitawala. Kwa kuitumia kwa busara, zana za kidigitali huwa msaada kubwa katika kazi, masomo na maisha ya kila siku. Kwa jumla, zana za kidigitali zinatumia, zinazotumiwa kila siku ni mchanganyiko wa mawasiliano, upangaji, kujifunza na usalama. Zote zinalenga kufanya kazi yawe rahisi, yenye mpangilio na yenye tija zaidi. Asante.

Kitendo gani cha wema umewai kufanya? Kama ningeelezea kitendo cha wema ambacho ningesema kimenigusa zaidi, ningechagua kile cha kumskiliza na kumsaidia mtu aliyekuwa amekata tamaa kwa sababu wakati mwengine msaada mkubwa si pesa wala zawadi, bali uwepo wa dhaati. Kitendo cha wema mara nyingi, hufikiriwa kama jambo kubwa, kutoa pesa nyingi, kujenga nyumba au kufanya jambo linalo onekana hadharani, lakini ukweli ni kwamba. Wema wa kweli mara nyingi hutokea kimya kimya bila kelele. Unatokea pale mtu anapochagua kujali, hata kama hana wajibu wa kufanya hivyo. Fikiria hali ambapo mtu anapitia kipindi kigumu, labda matatizo ya kifamilia, shinikizo la masomo au changamoto za kifedha. Watu wengi humuona akiteseka, lakini wachache huchukua muda kusimama na kuuliza. Uko sawa? Kitendo cha wema nilichochagua ni kutoa muda na masikio. Kumsikiliza mtu huyo bila kumuhukumu, bila kukatiza na bila kumdharau. Nilianza kwa kumusikiliza kwa utulivu, haku kuwa na ushauri wa haraka wala maneno makubwa ya hekima. Ilikuwa ni kusikiliza kwa dhati, kumwacha aongee, alie, aeleze hofu zake. Kitendo hicho kilionekana kidogo, lakini athari yake ilikuwa kubwa. Mtu alipata nafasi ya kutoa mzigo, aliokuwa amebeba moyoni kwa muda mrefu. Baada ya kusikiliza, nilitoa maneno ya matumaini na msaada wa vitendo. Sikuahidi mambo makubwa, bali nilisaidia pale nilipoweza kumpa mwelekeo, kumtia moyo au hata kumsaidia kupanga hatua ndogo za kuendelea mbele. Wakati mwingine kumuambia mtu hauko peke yako kuna badilisha kabisa namna anavyo ona maisha Kilicho niguza zaidi ni kuona mabadiliko ya pole pole uso ulionekana umejaa huzuni ukaanza kuonyesha utulivu Sio kwamba mtatizo yalitoweka mara moja lakini mtu alipata nguvu mpya ya kukabiliana nayo Hapo ndipo nilitambua kuwa wema haupimwi kwa ukubwa wa kitendo bali kwa athari yake kwa moyo wa mtu. Kitendo hiki kilinifundisha masomo muhimu. Kila mmoja wetu anaweza kuwa chanzo cha mwanga kwa mwingine. Hatuhitaji kuwa na mali nyingi au mamlaka makubwa. Tunahitaji tu kuwa tayari kujali, kusikiliza na kuchukua hatua ndogo za kusaidia. Zaidi ya kusaidia yule mtu kitendo hicho kilinibadilisha pia kilinifanya nione dunia kwa macho ya huruma zaidi kilinifundisha kuwa wema ni uchaguzi wa kila mtu na kila siku na kwamba hata katika ratiba zetu zenye shughuli nyingi tunaweza kutenga dakika chache za kumsaidia mwingine. Kwa jumla, kitendo cha wema nilichokifanya kutoa muda kusikiliza na kusaidia kwa dhati. Kilionyesha kuwa binadamu hujengwa kwa matendo madogo yenye nia njema. Ni ukumbusho kwamba kila mmoja wetu ana uwezo wa kubadilisha siku ya mtu na wakati mwingine hata maisha yake. Asante.

Niambie kuhusu mchezaji bora wa mpira wa kikapu. Mchezaji bora wa mpira wa kikapu ninaye mpenda ni Lebron James ni mmoja wa wachezaji wakubwa zaidi wa historia ya NBA. Na si kwa sababu tu ya idadi ya pointi au medari, mbali kwa sababu ya uongozi, ujuzi na namna anavyo athiri mchezo na wachezaji wengine. Lebron ni mfano wa nguvu, nidhamu na ubunifu katika mchezo na kwa wengi ni alama ya ubora wa mpira wa kikapu wa kisasa Kwa nini nampenda Lebron James? Kwanza napenda Lebron James kwa sababu ana ujuzi wakipekee na akili ya mchezo Anapocheza si tu anapiga points mbali anapanga kila hatua Anawatafuta wenzake walio wazi na kufanya uchezaji wa timu kuwa rahisi ana mchanganyiko wa nguvu, kasi na finess ambayo ni nadra kuiona Zaidi ya hapo anajulikana kwa uongozi wake kwenye timu huu si uongozi wa kawili tu mbali anachangia kuunda mazingira mazuri ya wachezaji kuwahimiza wenzake na kuwa mfano kwa vijana Pili napenda kwa sababu nidhamu na bidii yake Lebron hajafika kilele kwa bahati Kila mchezo, kila mazoezi na kila mashindano yanayo onyesha bidii isiyo na kipimo Anaonyesha kuwa mafanikio hayaendi bila kazi ngumu na kujitolea Hii ni somo lisilo la kuchezea inaonyesha kuwa hata kipaji kikubwa kinahitaji nidhamu. Mchezo wa ajabu niliomuona akicheza. Ninakumbuka mchezo wa mashindano ya NBA ambapo Lebron alicheza na Cleverland Cavaliers thinthi ya Golden State Warriors mwaka ishirini mwaka wa pili sufuri moja sita ambapo timu yake ilishinda na kurekebisha mapambano ya pointi. Kumbuka Calivers walikuwa nyuma kwa pointi nyingi, lakini Lebron aliongoza timu yake kwa double ya pointi, rebounds na assist. Akichangia moja kwa moja kushinda mchezo. Nilipouwona akicheza nilihisi msisimko kubwa na kushangazwa na ujasiri wake, uwezo wa kukabiliana na hali ngumu na jinsi anavyoweza kubadilisha mchezo kwa hacho wachache za busara. Ujuzi unaomfanya aonekane bora Lebron ana ujuzi wakipekee wa kupanga mchezo kuona nafasi za wachezaji na kufanya maamuzi kwa sekunde chache ana mwendo wa ajabu, nguvu za kimwili na uwezo wakufanya mbinu zenye usahihi mkubwa chini ya shinikizo Either ana-range ya kupiga pointi kutoka pembe tofauti, uwezo wakuthibiti mpira na kubuni uchezaji wa timu. Hii inaonyesha kwamba si uchezaji wa nguvu tu, mbali changanya akili na mwili kwa kiwango cha juu. Hisia wakati ninapomuona akicheza. Kila ninapomuona Lebron akicheza nahisi msisimuko, heshima na motisha. Mchezo wake hunivutia kisiasa na kifikra ni kama kuona mfano wa bidii, ustadi na uongozi. Ukiwasilishwa mbele yako kwa kiwango cha juu. Pia hunikumbusha kuwa ushindi wa kweli unahitaji nidhamu, msisimuko na kuamini uwezo wako. Hisia hizi huchangia hamu yangu ya kujifunza kutoka kwa mfano wake. Si tu katika mpira wa kikapu, mbali pia katika maisha binafsi na kazi. Kwa jumla, Lebron James ni mchezaji bora wa mpira wa vikapu ninayempenda kwa sababu anachanganya ubunifu, nguvu, nidhamu, uongozi na uthabiti. Mchezo wake si burudani tu ni somo la maisha kuonyesha umuhimu wa bidii, kuishi kwa misingi na kuchangia kwa wenzako. Kuangalia ujuzi wake jinsi anavyo badilisha mchezo na kuwa mfano ni hisia ya msisimko na motisha.